Na wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwapa vifaa vinavyohitajika kwa kazi yao na pia kueleza kanuni na sheria za kampuni ama za kazi na pia nawapa masaa ambayo wanafaa kuingia kazini na kama pia ni kutoka na pia kuelezea ni vipi watakavofanya kazi zao.

Naishi kwenye ghorofa limoja hapa jijini. Chumba changu ambavo ni chumba ambavo inajulikana kama bedsitter. Ni mwale ambapo nakopenda. Nileweza kuhamia mwaka huu huu hapo mwaka wa Novemba. Na ni mahali ambapo napafurahia sana. Usalama wake uko juu. Na ni mahali ambapo ninapenda sana kuishi.

Siku yangu ya kuzaliwa nasherehekea na marafiki mbali mbali Kwa njia mbali mbali na njia moja wapo ni kuenda kwenye bahari ama kwenye maziwa kuogelea na pia kutembea katika misitu Yaani kwa njia ijulikanao kama nature walk ni kitu ambavo napenda sana kuvifanya siku ya kuzaliwa kwangu.